Wakati wa mvua, uwaga napendelea sana kufanya shuguri za krimu, yaani kupandikiza mahindi, mpunga, choroko na mboga mboga zingine. Kwa lengo la matumizi ya baadaye ya familia yangu pamoja na lengo la kibiashara kuna swali jingine nazo kusaidia.

Napenda kusoma vitabu aina ya tamthilia, methali na hau pamoja na vinginevyo vingi ambavyo vinaburudisha kuelimisha jamii pamoja na kuongoza samahani ningependa kusaidia swali jingine.

Huwaga nafanya biashala ndogo ndogo yaani kuuza matunda aina ya pineaple aina ya nanasi, aina ya machungwa, maembe, ndizi, na matunda mengineyo mengi pamoja na popcorn kwa lengo la kuinua kiuchumi natembelea kwenye masoko makubwa pamoja na masoko madogo.